Ningependa kujifunza kihispania kwa sababu ni lugha inayozungumzwa na watu wengi duniani na inafungua fursa pana za mawasiliano na uelewa wa tamaduni tofauti. Lugha hii inavutia kwa mtiririko wake, wa sauti, urahisi wake kwa kuanza, kujifunza, na pia uwepo wake mkubwa katika mziki, filamu na fasihi. Kujifunza kihispania huwa ingepanua mtazamo wangu wa dunia pia huniruhusu kuwasiliana kwa undani zaidi na watu kutoka maeneo mbalimbali na kuongeza uwezo wangu wa kujifunza na kubadilishana mawazo kimataifa.